Ningependa kuona maendeleo katika jamii yanayohusiana na elimu afya na technolojia napenda jamii iwe na upatika naji wa elimu bora kwa watu wote, huduma za afya zinazo fikika na matumizi ya teknolojia kusaidia maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo ningependa kuona ushirikiano wa mshikamano wa kijamii ukikua, ambapo kila mtu anaheshimiwa na fasi ya vijana inadhaminiwa na maendeleo ya naendelezwa kwa usawa na uelewa.